Chumba changu chakulala ni kikubwa na eza sema hivo kwa sababu huwa kinatoshea vitu mingi sana. Kala rangi ambayo ni chumba changu chakulala ni rangi nye upe. Kitanda changu ni kikubwa kwa namna ambayo inanitoshea mimi naeza pumzika ama kulala nikiwa na sina tashuishi mingi. Niko na dirisha moja katika chumbachangu chakulala na kitu ambacho kina nipendeza zaidi na chumbachangu chakulala ni namna ni livyo kieka kike kiketi naam.

Naam chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na kuku mimi hufurahia sana ninapokula ugali na kuku. Haswa nikiwa nyumbani na familia. Na chakula hichi hukuwa kitamu sana. Mara ya kwanza nilipokila chakula hiki. Ilikuwa miaka mingi iliyopita na ilikuwa nimetengenezewa na mamangu mzazi. Chakula hicho kilinipendeza sana. Naam mwisho kula chakula hiki ni saa hii ni msimu wa krismasi nimeweza kula chakula hiki. Mara kwa mara kwa sababu ni msimu wa sherehe. Na imekuwa mambo ya kufana sana. Kabisa. Kwa sababu chakula hiki ugali na kuku au haswa hukua kitamu sana. Kitamu sana ninapo sema hivyo.